Naam, ninatoa sadaka na michango kwa sababu ninaamini ni njia moja yawapo ya kuweza kusaidia na kufanya na kutimiza wajibu wangu wa ukristo na mambo hayo yanaandikwa katika maandiko kutoa ninjia moja pia ya kupokea kulingana na mafunzo ambayo tumepokea ukristo na hata uislamu kwa sababu ninjia moja ya kueza kufaidika pia vile vile wakati mwingine unapo jifunza kutoa unaweza kuhakikisha kwamba watu wengine wanao kuzingira umeweza kuwasaidia na kidogo ambacho Mungu amekupa na hivyo basi mimi nimesadiki kutoa na kupeana kama njia ya kuhakikisha kwamba mambo yote nimeyafanya kulingana na mapenzi ya Mungu na kulingana na vile ambavyo inafaa wakati mwingine michango mingi ile tunayotoa ni kusaidia wasio jiweza na kusaidia vile ni kutimiza agizo ambalo Mungu alitupa na kuhakikisha kwamba mambo tunayofanya yanaendelea kukuwa sawa na pia sisi wakati tutakapohitaji usaidizi pia tutapata.